Hii ni chaguo ngumu sana, yote chai na kahawa zina nafasi nzuri ama umaalumu fulani katika maisha yangu. Lakini kama ningelazimika kuchagua napenda kahawa, na sababu zangu za kupenda kahawa ninazo tatu. Ya kwanza ni, ni shati na msisimuko wake. Tena sababu ya pili ni ladha na utofauti wake. Sababu ya tatu ni tamaduni na mazungumzo yake ila hata hivyo chai inabaki kuwa chaguo langu bora la asubuhi. Au wakati napohitaji utulivu na joto hasa chai ya tangawizi au chai ya kijani saa ya.